Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia mbalimbali ambazo hunisaidia kukua binafsi na kitaaluma. Kwanza kabisa, ninapenda kusoma vitabu, makala na ripoti kwa sababu maandishi hunipa msingi thabiti wa maarifa na kunifundisha mbinu za kufikiri kwa kina. Pili, ninajifunza kupitia mazungumzo na mijadala na watu wengine. Kwa kusikiliza mitazamo tofauti, naweza kupanua upeo wa mawazo na kupata suluhisho bunifu kwa changamoto mbalimbali. Tatu, ninadhamini sana kujifunza kwa vitendo. Kwa mfano, kushiriki katika miradi, kufanya majaribio au kujaribu mbinu mpya kazini. Kwa sababu uzoefu wa moja kwa moja hunifanya kuelewa na kukumbuka kwa muda murefu. Zaidi ya hayo, napenda kutumia teknolojia na kozi za mtandaoni ambazo hunipa fursa ya kujifunza kwa kasi na kwa urahisi popote nilipo. Ninapojifunza jambo jipya, huwa na tabia ya kuandika mustari hau maelezo yangu mwenyewe ili kuhakikisha nimeelewa na ninaweza kuyatumia baadaye. Pia huweka malengo madogo ya kujifunza ili niweze kupima maendeleo yangu hatua kwa hatua. Kwa ujumla, kwangu kujifunza mambo mapya ni michakato endelevu unaohitaji nidhamu, udadisi na utayari wa kujaribu. Huchanganya kusoma, kusikiliza, kufanya vitendo na kutumia teknolojia ili kuhakikisha ninapata maarifa mapana na yenye manufaa. Hii inanisaidia si tu kuongeza ujuzi wangu. Bali pia kufanya niwe mtu anaye badilika haraka na kuendana na mazingira mapya.

Nawasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa njia ya wazi, yenye heshima na inayolenga mshikamano. Kwanza, ninapenda kutumia mazungumuzo ya ana kwa ana pale inapo wezekana kwa sababu uleta uwelewa wa haraka na kupunguza uwezekano wa kutoelewana. Pili, ninatumia barua pepe na ujumbe mfupi wakikazi ili kushirikisha taarifa rasmi na kuhakikisha kila mtu anakumbukumbu ya mawasiliano hayo. Tatu, ninashiriki katika mikutano ya timu, iwe ni ana kwa ana au mtandaoni, ambapo tunajadili malengo, changamoto au suluhisho kwa pamoja. Zahidi ya hayo, ninajitahidi kusikiliza kwa makini mawazo ya wenzangu na kutoa mrejesho kwa njia chanya. Ninapenda pia kutumia teknolojia za mawasiliano kama vile majukuwa ya kazi mtandaoni, kwa sababu urahisisha kushirikiana bila kujali umbali. Kwa ujumla, mawasiliano yangu yanalenga kujenga uhusiano wa kuaminiana, kuhimiza ushirikiano na kuhakikisha kila mtu anahisi kushirikishwa katika mchakato wa kazi.

Juisi ninayoipenda zaidi ni juisi ya machungwa na sababu ni nyingi. Kwanza, ladha yake safi na yenye chachu kidogo hunifanya nihisi mchangamfu na tayari kuanza siku kwa nguvu mpya. Pili, juisi ya machungwa ni chanzo kizuri cha vitamini C ambayo husaidia kuimarisha kinga ya mwili na kunipa afya bora. Ninapoinywa asubuhi nahisi kama nimepata mwanzo mpya wenye matumaini na ari ya kufanya kazi kwa bidii. Zaidi ya ladha na faida za kiafya, juisi ya machungwa hunihusisha na kumbukumbu nzuri za familia na marafiki, kwa sababu mara nyingi hutumika wakati wa kifungua kinywa au sherehe ndogo. Hivyo si tu kinywaji cha kunipa nguvu, bali pia ni ishara ya mshikamano na furaha.

Napenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali kulingana na hali na malengo yangu. Kwanza, vitabu vya riwaya hunivutia kwa sababu hunipeleka katika ulimwengu wa hadithi na kunipa nafasi ya kufikiria kwa ubunifu. Riwaya za kifalsafa na za ajabu hunisaidia kupanua upeo wa mawazo na kunifanya nihoji maswala ya maisha kwa undani zaidi. Pili, vitabu pia maarifa ya kitaaluma na mandeleo binafsi ni muhimu kwangu kwa sababu huniongezea ujuzi hunisaidia kujifunza mbinu mpya na kunipa motisha ya kujiboresha kila siku. Zaidi ya hayo napenda vitabu vya historia kwa sababu hunifundisha kuhusu matukio yaliopita na jinsi yalivyo athiri dunia ya sasa. Pia vitabu vya wasifu wa watu mashuhuri hunipa msukumo na kunionyesha kwamba changamoto za maisha zinaweza kushindwa kwa bidii na uvumilivu. Kwa ujumla vitabu ninavyopenda kusoma ni vile vinavyonipa burudani maarifa na msukumo wa kuendelea kukua binafsi na kitaaluma.

Ninapanga kazi zangu kwa njia ya utaratibu ili kuhakikisha ninatimiza majukumu kwa ufanisi na bila msongo wa mawazo. Kwanza, huanza kwa kutengeneza orodha ya kazi ambapo naandika majukumu yote yanayohitaji kufanyika. Kisha ninazipanga kwa kipaumbele kulingana na umuhimu na uharaka. Kwa mfano, kazi zinazohitaji kukamilika mara moja hupewa nafasi ya juu huku zile za muda murefu huwekwa chini ya ratba. Pili, kutumia kalenda na zana za kupanga muda ili kugawa majukumu kwa siku na saa maalumu. Hii hunisaidia kuepuka kusahau na pia kunipa muongozo wa kila siku. Tatu, napenda kugawa kazi kubwa katika sehemu ndogo ndogo ili ziwe rahisi kushugulikia na kuonekana zenye mafanikio ya hatua kwa hatua. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kuwacha nafasi ya mapumziko na muda wa kutathmini maendeleo yangu. Mwishoni mwa siku au wiki, huangalia ni kazi zipi nimekamilisha na ni zipi zinahitaji kuboresha. Hii inanisaidia kujifunza na kuboresha mbinu zangu za kupanga.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mahuwa, hasa waridi na yasmini, kwa sababu uniletia utulivu wa kiakili na hisia za furaha. Harufu ya maua mara nyingi uniusisha na mazingira safi na yenye amani na hunifanya nihisi nimezungukwa na upendo na mshikamano. Zaidi ya harufu ya mahuwa, napenda pia harufu ya kahawa mpya inayochemushwa asubuhi. Harufu hii huniamsha hunipa motisha na hunihusisha na mwanzo mpya wa siku ikinipa nguvu ya kukabiliana na majukumu yangu kwa ari na matumaini. Harufu nyingine ni nayoipenda ni ile ya mvua ikinyesha juu ya arthi kafu. Harufu hii ya kipekee huniletia kumbukumbu nzuri za utotoni na hunihusisha na hisia za upya na matumaini mapya. Ni harufu inayoifanya nihisi kama dunia inafutwa vumbi na kuanza upya na mara nyingi huniletea utulivu wa kiroho. Kwa ujumla, harufu ninazozipenda zina uhusiano wa karibu na hisia na kumbukumbu zangu binafsi. Harufu ya mahua huniletia utulivu na mshikamano. Harufu ya kahawa uniusisha na nguvu na motisha. Na harufu ya mvua uniletea kumbukumbu na matumaini. Hivyo kwangu harufu si tu hisia ya kawaida bali ni daraja la kunifanya nihisi furaha, utulivu na msukumo wa kuendelea mbele.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli kwa sababu kwangu si mapambo tu, bali ni njia ya kujieleza na kuonyesha utu wangu. Vipuli huongeza mvuto na huleta muonekano uliopangiliwa vizuri, hasa ninapochagua vinavyovilingana na mavazi na mazingira ninayokwenda. Kwa mfano, katika mazingira ya kikazi napendelea vipuli vidogo na raisi ambavyo vinaonyesha unyenyekevu na umakini. Huu katika sheree hau hafla maalumu napendelea vipuli vikubwa au vya kipekee vinavyoongeza haiba na kuonyesha ubunifu. Zaidi ya muonekano, kuvaa vipuli hunisaidia kujiamini zaidi ninapokutana na watu. Ni sehemu ndogo ya mavazi, lakini huleta tofauti kubwa katika taswira ya mtu. Vipuli vya dhahabu au vya shanga vinaweza kuonyesha heshima na asili. Huku vipuli vya kisasa vinaonyesha mtindo wa kisasa na kufuata mitindo ya dunia. Kwa njia hii, vipuli hunisaidia kuunganisha utamaduni mtindo na utu wangu.

Ndiyo, kununua vitu kwa simu ni jambo ambalo napenda kwa sababu linarahisisha maisha na kuokoa muda. Simu inakuwa kama duka lililo mkononi mwangu ambapo naweza kutafuta bidhaa, kulinganisha bei na kusoma maoni ya wateja kabla ya kufanya uamuzi. Pia matumizi ya simu hunipa urahisi wa kufanya malipo kwa njia salama kupitia huduma za kielektroniki kama Mpesa, kadi za benki au programu maalumu za malipo. Zaidi ya urahisi, kununua kwa simu huniraisisha kupata ofa na punguzo ambazo mara nyingi hutolewa mtandaoni pekee. Hii inanifanya niwe na uhuru wa kuchagua bidhaa bora kwa bei nafuu bila kulazimika kuenda dukani. Pia napenda kwamba naweza kufanya manunuzi muda wowote iwe usiku au mchana bila kujali ratiba ya maduka.

Likizo yangu ya ndoto ningependa iwe sehemu yenye utulivu, mandhari ya kuvutia na nafasi ya kujifunza mambo mapya. Ningependa kusafiri kuenda kisiwa chenye pwani safi na maji ya buluu yanayong'aa. Ambapo, ningeweza kupumuzika nikisikiliza mawimbi na kuonja upepo wa bahari. Asubui ningejihusha na shuguli za kupiga mbizi au kuogelea. Mchana ningepumuzika nikisoma vitabu au kuandika mawazo yangu. Na jioni ningefurahia chakula cha baharini huku nikitazama machweo ya jua. Zaidi ya kupumzika, likizo yangu ya ndoto pia ingejumuisha kutembelea maeneo ya kihistoria na kujifunza kuhusu tamaduni za wenyeji. Ningependa kushiriki katika sherehe za kitamaduni, kuonja vyakula vya kienyeji na kujifunza sanaa za mikono. Hii ingeniwezesha si tu kufurahia maandhari, bali pia kupata maarifa na uzoefu wa kipekee. Kwa ujumla, likizo yangu ya ndoto ni mchanganyiko wa utulivu burudani na kujifunza. Ni nafasi ya kujipumzisha, kuunganishwa na asili na pia kugundua tamaduni mpya ambazo hunipa kumbukumbu za kudumu na msukumo ama kuendelea kukua binafsi.